Ndiyo mimi hununua kwa kutumia simu kama njia za malipo ya simu yaani kutumia mpesa airtel money au kununua mtandaoni kwa kutumia simu.

Wakati wa wasi wasi mimi hufanya mambo haya kwanza kupumua kwa kina mimi hujaribu kupumua pole pole na kwa kina kupumua kwa hesabu nne kushika hewa kwa hesabu nne kutoa hewa kwa hesabu nne hii hunisaidia kupunguza msongo wa akili na kupunguza moyo kupiga haraka pili kutambua hisia. Wakati kila wakati napohisi wasi wasi na jaribu kutambua hasa ni nini kinachosababisha kuandika hisia zangu kwenye daftari na pia hunisaidia kuona mambo kwa uwazi zaidi. Tatu kuzingatia mwili. Yani nafanya mazoezi ya mwili kama kutembea, kukimbia, yoga au kufanya mzunguko midogo. Mwili unapotulia, akili pia utulia. Nne, mbinu za mindfulness, yani kuzungatia kile ni nachokiona, kile ni nachokiona, kunusa, na kusikia sasa hivi. Hii hunisaidia kuondoa mawazo yanayoniletea wasi wasi juu ya siku zijazo. Tanu, kuongea na watu au mtu ninayemuamini kwa kuzungumuza na rafiki au mtu wa kifamilia. Pia hupunguza mzigo wa hisia na kupata faraja. Sita kujiepusha na kuzingatia suluisho badala kwenye uoga. Huwa na jaribu kuorodhesha hatua ni nazoweza kuchukua kushughulikia tatizo.

Baadhi ya mafanikio niliyo yapata kazini ni kama yafuatayo moja kukamilisha miradi kwa ufanisi yaani kumaliza kazi kubwa au miradi migumu kwa kati na kwa ubora wa hali ya juu pili kuongeza tija au ubora yaani kuleta njia mpya za kufanya kazi ambazo hufanya timu au kampuni kufanya kazi kufanya vizuri zaidi tatu kupata kushirikishwa au kupewa jukumu jipya. Kupewa nafasi za uongozi au kushughulikia miradi mikubwa mikubwa. Nne, kutoa mawazo au pendekezo yanayofaa. Tano, kujenga uhusiano mzuri na wateja au timu. Hii ilisaidia sana katika maendeleo kazini. Sita, nishaipata tuzo au kutambuliwa rasmi. Hili lilikuwa hili ni mafanikio kubwa kwangu mimi sana.

Mimi huenda mara moja kwa wiki katika sehemu ya ibada. Mimi ni mkristo kwa hivyo huenda kanisani jumapili na mara nyingine kwa ibada za katikati ya wiki. Mimi huenda kanisani pia wakati wa sherehe maalum kama vile krismasi pasaka au sherehe za kikazi za kidini.

Mimi hulinda faragha yangu mtandaoni kwa kutumia nywila ngumu na tofauti kwa account zote kwa kuchanganya herufi kubwa ndogo nambari na alama pili kuwasha uthibitisho wa hatua mbili hii ni kwa account za barua pepe mitandao ya kijamii au benki hii inasaidia kulinda account hata kama nywila yangu imevunjika tatu uhakikisha natumia mawasiliano salama nne najihadhari na maelezo yanayo shiriki mitandaoni. Tano natumia programu za kuzuia ufuatiliaji na malware. Sita kwa kufuatilia ruhusa za apps na mitandao. Saba nafanya usafi wa account mara kwa mara.

Wakati wa mapumziko ya mchana huwa napumzika na kupumua, hii ni kwa kukaa kukaa kimya, kufunga macho, kupumua kwa kina kwa dakika chache ili kupunguza msongo wa akili pili, kutembea kidogo dakika tano au kumi karibu au ndani ya jengo tatu, kukunywa maji au chakula kidogo kama maji, chai, juisi au kitu kidogo kama matunda au karanga nne, kuzungumza na wenzangu. Tano, kusoma au kusikiliza vitabu, makala fupi au mziki pia hunisaidia kupumzika na kupata motisha mpya. Sita, huwa nafanya mazoezi madogo ya stretching. Saba, natafakari.

Mimi hupenda kuamka mapema, mimi huamka mapema kabla ya wengine. Mimi huamka mapema ili niweze kupanga siku kufanya kazi kwa ufanisi. Na kufanikisha mambo mapema kabla ya shughuli mingi kuanza. Hiyo ndo sababu mi hupenda kuamka mapema.

Mimi usoma habari katika mitandao ya kijami kama vile facebook instagram linkedin. Hapa pia mi hupata habari mpya lakini ni muhimu kuthibitisha janzo yaani sikila kitu ni sahihi. Pili tuvuti za habari kitaaluma kama vile bbc cnn Aljazeera nation standard na kadhali vinatoa habari za haraka na ripoti kamili tatu youtube podcast nne apps za habari kama vile apple news pulse na kadhalika tano barua pepe za tarifa sita mitandawe ya mtalam kama vila edu akademia na kadhalika.

Kwa ujumla napenda kuwahi, kuwahi kuna nipa muda wa kupanga kutulia na kushughulikia mambo bila presha. Pia husaidia kuonyesha uajibikaji na heshima kwa wengine. Kwa hivyo napendekeza kuwahi kuliko kuchelewa.

Napokea maoni kwa moyo wazi na akili tulivu. Hivi ndivyo ninavyochukulia. Kwanza ninasikiliza bila kujitetea haraka. Pili nachambua yalivyo na msaada. Tatu nauliza maswali kama sijaelewa vizuri ili nijifunze zaidi. Nne nabaki mtulivu hata kama maoni ni magumu hisia haziwezi kuniongoza. Tano nashukuru anayetoa maoni kwa sababu hunisaidia kukua.

Ndio napenda sana kujaribu teknolojia ya mpya hunifumua kwa sababu moja hunipa njia rahisi ya kufanya mambo haraka kwa ufanisi mbili hunisaidia kujifunza vitu vipya na hubaki nikiendelea na wakati nikiendana na wakati tatu hunifungua akili kuona njia tofauti za kutatua matatizo nne huboresha kazi na maisha ya kila siku. Lakini pia nachagua kuwa makini. Maana si kila teknolojia mpya ni lazima itumike mara moja.

Napenda mziki unaoleta hisia na nishati nzuri. Kwa ujumla hivi ndivyo ninavyovutiwa nao kwa mfano afrobiti na bongo flavor. Una midundo ya kisi kusisimua na ujumbe unaogusa maisha ya kila siku GOSPEL hunipa imani na kunitia moyo haswa nikiwa nahitaji utulivu RNB. Kwa wakati wa kupumzika au kutafakari mziki wa jadi wa kiafrika unanifanya nijisikie nimeguswa na mizizi yetu. Alafu pop naye ni nzuri kusikiliza wakati nafanya kazi au nasafiri.

Kuna tabia chache ambazo zinanichukiza. Kwanza kukosa heshima hasa kudharau wengine au kusikiliza bila kuelewa. Pili uongo wa mara kwa mara hasa pale ukweli ungekuwa rahisi kusema tatu. Kujifanya unajua kila kitu. Kuwa tayari kufunzwa ni jambo la maana sana. Nne kuchelewa bila sababu wala taarifa. Tano kulaumu wengine kila wakati badala ya kuwajibika.

Ndiyo napenda sana kujaribu vyakula vipya. Hunipa nijisikie kama hunifanya nijisikie ni kama nasafiri hata bila kusafiri. Kwa sababu zinazofanya ni pende ni haya moja kugundua ladha mpya na mchanganyiko usio tarajia pili kujifunza tamaduni za watu kupitia chakula chao. Tatu kuvunja mazoea ya chakula vyakula kitu kile kile nne kupata cakula kipya ninachokipenda.

Napenda kuvaa nguo zinazojumuisha urahisi na mtindo napenda nguo za aina hii kwanza rahisi na zisizo na mzigo mwingi kama sketi sketi rahisi au jeans pili rangi zinazovutia tatu zenye mtindo wa kipekee kidogo hazihitaji kuwa na kifahari nne zenye starehe hasa ninapokuwa kazini.

Ndiyo, napenda sana kunywa maziwa kwa sababu zifuatazo. Moja, hutoa virutubisho kama kalsiamu na protini. Vyema kwa mifupa na nguvu za mwili. Mbili, ni raisi kumeza au kuchanganya na vyakula vingine. Tatu, ufanya kiakili na mwili. Kuwa mtulivu, hasa asubui au kabla ya kulala nne, ina ladha tamu na yenye utulivu.

Kila siku mimi hujumuisha kutembea kukimbia au yoga mara tatu au tano kwa wiki mi hufanya mazoezi makali kama gym aerobics au mchezo ya kikundi mara moja mimi hujishughulisha mara moja kwa wiki mimi hujushughulisha kwa mazoezi kama jogging.

Mazingira ya kazi ambayo naipenda ni yale yanayochangia utendaji mzuri furaha na maendeleo binafsi. Baadhi ya vipengele vya kawaida ni kama moja urafiki na ushirikiano. Mbili usawa wa haki. Tatu msukumo na changamoto. Nne uhuru na kubuni. Tano usalama na garafa. Sita rasilimali na vifaa vya kutosha. Saba sauti na kuthaminiwa.